Kwa kweli, nimewai kufuga mnyama, ila si mnyama ainamoja tu. Nimewei mfuga mbuzi, ngombe, kondo, sungura, na hata kuku. Kwa kweli, wanyama wengi wana maana katika maisha yetu. Kwa vile, kama ngombe. Unapomfuga ngombe, anapokoma, unaweza ukamla, amaukatoa maziwa kila siku. Unapo mfuga kuku unaezatua mayai ndiposa ninasema wanyama ni wamana katika maisha yetu.

Kwa kweli, mimi napenda samaki sana. Mimi hula samaki kwa mchele, kwa chapati, na hata sima. Tunavyojua, samaki inasaidia katika ukuaji wa akili zetu, inatusaidia na ukumbusho, na kuweka vitu kwenye akili zetu sana, ambayo tunaita cramming and understanding, kuelewa. Sababu ya pili ya kupenda samaki ni ina manufaa mengi katika miili yetu. Kutokana na magonjwa kama homa na hata kifua kikuu.

Kwa kweli mimi utumia simu yangu zaidi kwa kutizama tiktok, kuangalia vipindi na hata kufanya kazi yangu vyema. Mimi utumia tiktok kwa mara kama ishirini kwa siku. Pia mimi utizama habari na mambo yanayojiri nchini mwetu.

Kwa kweli, mimi nafuata timu ya Chelsea. Si kwamba najua vitu mjigi ya mpira ila naipenda tyu kwa sababu ya nguo zao ya uchezaji. Pili, naipenda kwa sababu kila mtu kwenye familia yangu ni wa timu hiyo.

Naam, ninatumia mitandao ya kijami. Kwa kweli, nchi ya sasa, kuna mitandao ya kijami kadhaa. Kama vile, WhatsApp, ambayo watu wanatumia kuzungumza. Mnaeza zungumza na watu mlio nchini moja ama watu mlio nchi za mbali. Kama vile mmoja alipo canada, mwingine ako Kenya. Pili, kuna Instagram. Hapa ni ambapo tunaziweka picha na video zetu kujifurahisha na wengine hata hulipwa kwa kueka video zao. Tatu kuna twitter kwa kweli sina maoni kuhusu twitter sababu sijaitumia sana. Haya nne, kuna YouTube. Hapa ni ambapo watu wanazieka video refu ndefu ndefu za kutumbuiza za matarifa na hata za kusisumulia hadithi zao. Kuna mitandao ya kijami aina mingi pia kama TikTok na hata Instagram.

Mimi kibinafsi vitu ambavyo ninafanya kupunguza matumizi ya plastiki ni kutonunua plastiki kwenye nyumba yangu na hata kujiathari na vyakula vinapowekwa kwa plastiki sababu ni plastiki inaposhika chakula moto inatoa kemikali ambazo zinaingia kwenye chakula na kemikali hizo ni hatari sana kwenye mwili wa binadamu.

Kwa kweli rangi yangu ya kupendeza ni pink na dhahabu. Rangi hizi mbili hunipa mwonekano tofauti. Kwa mfano dhahabu, rangi hiyo huonyesha utulivu na hata huonyesha kwamba mtu yuajielewa. Rangi ya pili ambayo ni pink huonyesha kujipenda na kujithamini kama msichana.

Mazingira ni nayo ya pendelea ya kazi ni utulivu wa wafanyi kazi na hata wa ajiri. Pili, umoja na upendo kwenye kazi. Tatu, kuheshimu masaa kwenye kazi. Nne, uwezo wakutaka kujua mambo mapya na kujifunza mambo mapya.

Mimi hulala masa kama nne ama matano kwa kawaida. Sababu wa mimi kulala masa machache hivo ni maramingi ni kukwenye simu yangu, ni kifanya kazi, ama nikiwa kwenye mtandao, nikizitazama video za kuchekesha, ama kutizama habari zinazo jiri.